Kila siku, natumia zana mbalimbali za kidigitali kama simu yangu ya mkononi kwa mawasiliano na kupata taarifa. Barua pepe kwa kazi na masomo, pamoja na programu za mitandao ya kijami kuwasiliana na watu na kufuatilia habari. Natumia kompyuta na programu kama vile Word na Google Docs kuandaa kazi zangu. Na wakati mwingine natumia zana za mtandaoni kwa mikutano au kujifunza vitu vipya.

Ninayempenda ni Chimamanda ngozi Adichie. Ninapenda sana jinsi alivyoandika kwa lugha iliyo wazi na yenye kuguza hisia. Huku akigusia maswala ya kijamii kama utambulisho, usawa na maisha ya kila siku. Vitabu vyake vinanifanya nitafakari kwa kina na kuelewa mitazamo tofauti ya maisha. Hasa kutoka katika muktadha wa kiafrika.

Mara nyingi nacheza na marafiki zangu au watu wa karibu nami. Hassa wakati wa mapumziko au wikendi. Tunaweza kucheza michezo ya kawaida kama mpira, michezo ya bodi au hata michezo ya simu kwa ajili ya brudani. Hii hunisaidia kupumzika, kufurahia muda pamoja nao na kuimarisha mahusiano yetu.

Ndiyo, napenda mvua. Mvua hunipa hisia ya utulivu na furaha. Hasa ninapo kuwa nyumbani nikisikiliza sauti ya matone yakinyesha. Pia napenda mvua kwa sababu usaidia mazingira kuwa ya kijani na safi. Na ni muhimu sana kwa kilimo na maisha kwa jumla. Zaidi ya hayo, mvua hunikumbusha umuhimu wa asili na kunifanya nitulie mawazoni.

Wakawaida, na sherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwanjia rahisi lakini yenye maana. Na tumia muda na familia au marafiki wakaribu, tukila pamoja, tukicheka, na kushukuru kwa mwaka mwingine wa maisha. Wakati mwingine, na jitenga kidogo kutafakari malengo yangu na kujipongeza kwa hatua nilizo fikia maishani.

Ndiyo, naweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ingawa itakuwa changamoto kidogo. Ningetumia muda huo kufanya mambo ya kawaida kama kusoma kitabu, kuzungumza ana kwa ana na watu wa karibu, au kutembea nje kufurahia mazingira. Pia, ningeweza kuwa fursa nzuri ya kupumzisha akili na kuungana zaidi na maisha ya kweli.

Ninapenda kusherehekea mafanikio ya timu kwa kuwapongeza na kuwashukuru wote kwa juhudi zao. Mara nyingi, tunakutana pamoja kusherehekea, labda kwa chakula kidogo au mazungumzo ya furaha. Tukikumbuka kazi tuliofanya kwa ushirikiano. Pia, nahakikisha kila mtu anahisi kuthaminiwa kwa mchango wake ili kuimarisha moyo wa timu na motisha ya kufanya vizuri zaidi.

Kwa sasa, sina ndege wa kufugwa nyumbani. Hata hivyo, napenda sana ndege kwa sababu wanafurahisha na kuleta hali ya asili karibu na nyumba. Wakati mwingine, napenda kuwaangalia au kuwasikiliza wakipiga kelele zao. Jambo linalonipa amani na furaha. Ningependa kufuga ndege siku za usoni ikiwa nitapata nafasi na muda wakuwahudumia vizuri.

Changamoto ninazo kutana nazo kazini mara nyingi ni shinikizo la muda na kazi nyingi kwa wakati mmoja. Wakati mwingine, pia ni mawasiliano yasiyo eleweka vizuri kati ya wafanya kazi au wateja. Jambo linalo weza kusababisha mkanganyiko, pia mara kwa mara upatikana changamoto za teknolojia au programu zinazoshindwa kufanya kazi vizuri. Na hivyo, kunilazimisha kuwa na uvumilivu na kutafuta suluhisho haraka.

Ndiyo, ninapenda kuogelea kwa sababu hunisaidia kupumuzika na kufanya mazoezi ya mwili kwa wakati mmoja. Kuwa majini, hunipa hisia ya utulivu na hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Pia, naona kuogelea ni shughuli nzuri ya kiafya na ya kufurahisha ninapopata nafasi siku ambayo sijaenda kazini au siku ambayo nimepumzika.

Ninapenda shirika langu kwa sababu linathamini ushirikiano na heshima kati ya wafanya kazi. Pia, linanipa fursa ya kujifunza na kukua kitaaluma kupitia mafunzo na uzoefu wa kila siku. Zaidi ya hayo, mazingire ya kazi ni mazuri na hunifanya nijisikie kuthaminiwa na kuwa na motisha ya kufanya kazi kwa bidii.

Ninapenda sanaa ya kuchora na uchoraji wa picha kwa sababu huniruhusu kueleza hisia na mawazo kwa ubunifu. Pia, napenda sanaa ya mziki. Hasa inayobeba ujumbe na hisia za maisha ya kila siku. Kwa ujumla, napenda sanaa inayo chochea fikra na kunifanya nione dunia kwa mtazamo tofauti.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya maua ya jasmini. Mara nyingi, uniandama asubuhi ni napokuwa nje ya ukaribu na bustani enye maua haya. Harufu hii unikumbusha utulivu wa nyumbani kwangu na wakati nikiwa na familia. Hasa wakati wa mapomziko ya wikendi. Nikipata harufu hii na hisi amani na furaha ndani yangu. Na mara nyingine unifanya ni kumbuke kumbukumbu nzuri za utoto na michezo ya nje nikiwa na marafiki.

Kila jioni kabla ya kulala, napendelea kupumzika kidogo baada ya shughuli za siku. Mara nyingi, nasoma kitabu na kuangalia taarifa fupi mtandaoni. Na wakati mwingine, natumia muda kuandika mawazo yangu au kupanga mambo ya kesho. Pia, napenda kuhakikisha ninasafisha vizuri na kuandaa mambo yangu. Jambo linalonifanya nijisikie tayari na tulivu kwa usingizi.

Kila asubui ninapoamka ninapendelea kuanza kwa kupanga siku yangu na kujiandaa kwa shughuli zilizo mbele. Kwanza ninafanya mazoezi madogo au kunyoosha mwili kidogo. Kisha ninakula kifungua kinywa chenye lishe. Baada ya hapo ninapanga vipaombele vyangu vya kazi au masomo. Na mara nyingi pia ninapitia ujumbe muhimu au barua pepe ili kuanza siku kwa mpangilio mzuri.

Ninapenda kuamuka na jua kwa sababu kunanipa muda wa kutosha wa kuanza siku kwa utulivu. Asubui unisaidia kupanga mawazo yangu na kufanya mambo muhimu kabla ya shuguli kuwa nyingi. Hata hivyo, pia nahakikisha na lala mapema ili niwe na nguvu na umakini siku nzima ili niweze kufanya kazi kwa nguvu bila uchovu wowote.

Naandaa ripoti za kazi kwa kuanza kwa kukusanya taarifa zote muhimu na kuzipanga kwa utaratibu unaofaa. Kisha, nafanya uchambuzi wa data au taarifa hizo, ni kizingatia maelezo muhimu ya kisayanzi au kihisabati ikiwa yanaitajika. Baada ya hapo, ninaandika ripoti hiyo kwa maneno wazi na yenye muundo mzuri nikiweka sehemu za utangulizi, maelezo ya kina na hitimisho. Mwisho, napitia ripoti hiyo marambili au tatu kuwakikisha hakutakuwa na makosa na kila kitu kiko wazi kwa msomaji.

Kila siku, napendelea kufanya mazoezi madogo ili kudumisha afya yangu na nguvu za mwili. Mara nyingi, nafanya mazoezi ya kukimbia au kunyoosha mwili, na wakati mwingine, nacheza michezo midogo kama mpira au mazoezi ya jimu nyumbani. Kwa kawaida, kufanya mazoezi karibu mara tatu, hadi tano kwa wiki, hasa asubuhi ili kuanza siku kwa nguvu na moyo mzuri. Baada ya mazoezi, nahisi nikiwa na nguvu na amani ya akili, na furaha jambo linalonifanya niwe na motisha zaidi kwa kazi na shughuli nyingine za siku.

Nashugulikia muda kwa kupanga ratiba ya kila siku na kuweka vipaumbele vya kazi muhimu kwanza. Nafanya orodha ya kazi zinazohitajika kufanywa na kugawa muda kwa kila moja ili nisishugulikie kila moja kitu moja kwa muda mrefu na kuwacha vingine. Pia, nahakikisha napumzika kidogo kati ya kazi ili kuendelea kuwa na umakini na ufanisi. Kwa kufanya hivi, ninaweza kukamilisha majukumu yangu kwa wakati na kuepuka msongo wa kazi.

Mchezo wangu ninaofurahia zaidi katika olimpiki ni mbio za kuogelea. Napenda sana mchezo huu kwa sababu unachanganya kasi, uvumilivu na mbinu za kipekee. Na kila mbio ni changamoto mpya kwa washiriki. Nakumbuka olimpiki ya mwaka jana nilifurahia sana mbio za Michael Phelps na jinsi alivyoshirikisha kila mbio kwa umahiri mkubwa. Ningependa kufuatilia mifano ya wachezaji kama Simon Manuel na Michael Phelps kwa sababu wanatoa motisha na kuonyesha umuhimu wa bidii na mazoezi. Wakati wa michezo ya olimpiki ninahisi msisimuko mkubwa na mshikamano wa kitaifa, na mara nyingi kunanifanya nijisikiae furaha na msisimuko wa kusherekea mafanikio ya wachezaji.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni sebule. Napenda sebule kwa sababu ni chumba kikubwa na chenye mwangaza. Kinachonifanya nijisikie vizuri na kupumzika. Nakumbuka, napenda hasaa viti vyake vya starehe na jinsi ambavyo vinaweka, mazingira kuwa rafiki na ya kupendeza. Kwenye sebule, mara nyingi nakaa kutazama televisheni, kusoma vitabu au kuzungumza na familia na marafiki. Ukiwa ndani ya chumba hiki nahisi amani, furaha na utulivu, jambo linalonifanya nipumzike kikamilifu baada ya shughuli za siku.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki napendelea kutumia vyombo vinavyoweza kutumika tena kama mifumo ya cloth au chupa za maji zinazo weza kujazwa. Pia, napanga kununua bidhaa zilizo na ufungaji wa kiasili au zisizo na plastiki kadiri niwezavyo. Wakati mwingine, nachangia au kushiriki katika shughuli za usafi wa mazingira na upandaji miti. Jambo linalosaidia kupunguza athari za plastiki kwenye mazingira. Kwa kufanya hivyo, nahisi ninachangia kulinda mazingira na kusaidia jamii kuwa na mazingira safi na salama.

Mara nyingi, natumia mtandao kutazama video kwenye majukua kama YouTube au TikTok. Napenda kutazama video zinazohusu elimu, burudani au mapishi, kwani hufundisha kitu kipya au hunipa furaha. Wakati mwingine, pia natumia majukua haya kuangalia habari au mafunzo yanayo husiana na kazi au masomo yangu. Kuangalia video mtandao ni kunanifanya nijisikie nimelala vizuri na pia kunapanua uwelewa wangu kuhusu mambo mbalimbali.

Kila mwezi, naanza kuweka malengo kazini kwa kuthamini majukumu niliyokuwa nayo mwezi uliopita, na kuona ni nini kinachohitaji kuimarishwa. Kisha, nafanya orodha ya malengo madogo madogo yanayoweza kupatikana ndani ya mwezi huo, na ya kupanga kwa kipaumbele kulingana na umuhimu na muda uliopo. Mara kwa mara, hupitia maendeleo yangu, nikibadilisha au kurekebisha malengo ikiwa kuna changamoto, ili kuhakikisha ninaendelea kuwa na ufanisi na kufanikisha kazi kwa wakati.

Lengo langu la mda mrefu kazini ni kupanua ujuzi wangu na kupata nafasi ya kuwa kiongozi au mtaalumu alie na ushawishi mkubwa katika shirika. Napenda kujenga uzoefu na marifu yanayo weza kunifanya niwe sehemu muhimu yatimu. Nikisaidia kufanikisha malengo makubwa ya shirika. Pia, lengo hili linausisha kukuza usiano mzuri na kufanya kazi wengine na kuhakikisha ninaendelea kujifunza mambo mapia kila siku ilikuwa mfanisi zaidi.

Kufikia muda wa mwisho wa kazi, kwanza napanga kazi mapema na kuanzia mapema ili kuepuka msongo. Nafanya orotha ya mambo ya muhimu zaidi yanayoitajika kukamilika na kugawa muda kwa kila moja. Pia napunguza vipingamizi nikizingatia kazi hizo peke hadi zifike ukomo. Mara nyingi napitia kazi haraka lakini kwa makini ili kuhakikisha zimetekelezwa kwa usahihi na hili unisaidia kukamilisha muda wa musho bila msongo au makosa.

Ninalinda faraga yangu mtandaoni kwa kutumia nywira imara na tofauti kwa akaunti zangu mbalimbali. Pia, naepuka kushiriki taarifa binafsi ovyo ovyo na kuangalia mipangilio ya faraga kwenye mitandao ya kijamii mara kwa mara. Zaidi ya hayo, ninakuwa makini na viungo au ujumbe nisiyoyajua ili kuepuka udanganyifu na kulinda taarifa zangu.

Ninapendelea surwali kwa sababu zinanipa uhuru na faraja zaidi katika shuguli za kila siku. Ni rahisi kuvaa kazini au wakati wa kutoka. Na unifanya nijisikie huru kusonga bila usumbufu. Pia, zinaendana na mtindo mbalimbali, jambo linalo nifanya nizipende zaidi kuzivaa wakati natoka, nyumbani au kurudi.

Ndiyo, ninapenda kuvaa vipuli, hasa vilivyo rahisi na vya kawaida. Vipuli hunisaidia kuongeza mvuto kwenye mavazi yangu bila kufanya mambo kuwa mazito sana. Navivaa zaidi ninapo toka au ninapo taka nijisikie nipo nadhifu na mwenye kujiamini. Pia, napenda kuviunganisha na rangi nyingine ili mavazi yangu yawe ya kuvutia na ya kipeke.

Ndiyo, ninatumia mfumo usalama wa vidole kwa vifaa vyangu muhimu kama simu na kompyuta. Hii usaidia kulinda taarifa zangu binafsi na kuwakikisha kuwa hakuna mtu asiye idhinishwa anafikia data zangu. Pia, unifanya nijisikie salama na kuwakikisha vifaa vyangu vinabaki salama, dhidi ya wizi au matumizi mabaya.

Ndiyo, ninapenda kushiriki mashindano kwa sababu hunipa changamoto na kunisikuma nijitahidi zaidi. Mashindano hunisaidia kujifunza nidhamu, kujiamini na kuboresha ujuzi wangu. Pia, napata furaha kubwa kushiriki na wengine na kuona maendeleo yangu hata sitashinda, hata kama sitashinda mchezo huo.

Napenda kutembelea mji wa Paris kwa sababu historia yake sana na utamaduni wake wakipeke. Nigependa kuona maeneo marufu kama mnara wa Eiffel na makumbusho ya sanaa. Pamoja na kufurahia chakula na mantari ya mji. Pia, ninaamini safari hiyo ingekua uzoefo mzuri wa kujifunza kufungua mutazamu wangu kuhusu dunia.

Ndiyo, ninafwata matukio ya kimataifa mara kwa mara, hasa habari zinazohusu, siasa, uchumi na maswala ya kijamii. Hii hunisaidia kuelewa mabadiliko yanayotokea duniani na jinsi yanavyoweza kuadhiri maisha yetu au kazi zetu. Pia, ninafutilia michezo ya olimpiki na matukio ya kitamaduni kwani hunipa furaha na kunifanya nijisikie sehemu ya jamii ya kimataifa.

Wakati wa likizo, ninajistawisha kwa kupanga mapema shughuli na mahali nitakapokwenda. Ninafanya bajeti ndogo ya matumizi, kuandaa mavazi na kuhakikisha kila kitu muhimu kipo tayari kabla ya kuondoka. Pia, ninapanga muda wa kupumzika, kutembelea familia au marafiki na kufanya shughuli za brudani ili likizo iwe yenye furaha na yenye mpangilio mzuri.

Ndiyo, ninapenda mziki wa jadi kwa sababu unaakisi utamaduni na histria ya jamii. Mziki huu unifanya nijisikie nikiungana na mzizi yangu na kunipa hisia ya fahari. Pia, napenda ala na midundo yake kwa sababu hubeba ujumbe na hisia za maisha ya kila siku na kuniburudisha sana sana wakati ambapo najisikia siko sawa.

Ninapenda hali ya hewa ya joto kidogo na angalau jua. Sika kali sana wala baridi kupita kiasi. Hali hii unifanya nijisikie nikiwa huru, kusonga na kufanya shughuli za nje kama kutembea au michezo ya mwili. Pia napenda upepo mpole unautiririka kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na faraja.

Ninakumbuka mwalimu wangu wa kiswahili ambaye alinihamasisha sana kusoma na kuandika. Alikuwa na subra, akifundisha kwa njia ya kuvutia na kutupa mifano halisi ya maisha ya kila siku. Mwalimu huyu alitufundisha pia umuhimu wa nidhamu na kujitahidi. Jambo lililonifanya nipende masomo na kuwa na motisha ya kujifunza zaidi.

Sera ya kampuni ninayoiona muhimu ni ile ya ushirikiano na heshima kwa wafanya kazi wote. Sera hii inahakikisha kila mfanyakazi anahisi kuthaminiwa, kupewa nafasi sawa na kushirikiana kwa ufanisi katika kazi zake. Pia, sera hii husaidia kuunda mazingira ya kazi yenye motisha, kuepuka migongano na kuhakikisha kila mtu anachangia kwa njia nzuri kufanikisha malengo ya kampuni.

Jambo muhimu zaidi la dini kwangu ni maadili na mafunzo ya utu. Dini hunifundisha kuwa mwema kwa wengine, kuwa na subra na kusaidia jamii yangu. Pia hunisaidia kuelewa tofauti za watu na kujenga heshima kwa kila mtu. Jambo linalo nifanya nijisikie na kuhishi maisha yenye maana na amani.

Ndiyo, ninaifadhi vitu vya thamani kama vile simu, kompyuta na baathi ya naraka muhimu. Ufanya hivyo kwa kuweka kwenye sehemu salama nyumbani au kutumia vifaa vya usalama kama sanduku la kudumu au mfumo wa usalama wa kidijitali. Hii husaidia kwa kikisha kuwa vitu vyangu vya thamani vinabaki salama na havipotei au kuibiwa.

Naishi katika nyumba ya kisasa ya familia ilioko katika mtaa wa mtulivu wa mjini. Eneo hili lina mazingira safi, barabara zenye mwangaza wa kutosha, na jirani wema, na wenye heshima. Niliamia hapa takribani miaka tano iliopita na nimefurahia sana mabadiliko ya maisha tangua kati huo. Ningependa zaidi kuhusu eneo hili ni utulivu wake, upatikanaji wa uduma za shule, maduka, na maeneo ya burudani karibu. Kwa ujumla nahisi salama na raha mahali hapa. Jambo linalo nifanya nijisikie nyumbani na kufurahia maisha ya kila siku.

Maranyingi ninatumia wifi kwa sababu ni haraka, dhabiti na haina garama za ziada maranyingi. Hii hufanya niweze kufanya kazi, kusoma au kutazama video mtandaoni kwa urahisi. Hata hivyo, wakati wifi haipo au inapokuwa njiani, natumia data ya simu ili kuendelea kuwasiliana, kupata taarifa na kutumia mtandao ya kijamii bila kukwama.

Wakati wa mgogoro na mtu, napendelea kwanza kupumzika kidogo na kuthibiti isia zangu ili nisifanye maamuzi ya haraka. Kisha, nazungumuza na mtu huyo kwa utulivu, nikijaribu kuelewa upande wake na kueleza maoni yangu kwa heshima. Mara nyingi, pia nafikiria suluhisho la pamoja ambalo linaweza kurahisisha hali na kuhakikisha tunaendelea kushirikiana bila mvutano.

Naboresha michakato ya kazi kwa kuanza kwa kuchambua hatua zote zinazofanywa na kutambua sehemu zinazoweza kuboreshwa. Baada ya hapo, napendelea njia za kurahisisha au kufanya kazi kwa ufanisi zaidi kama kutumia teknolojia au mbinu mpya. Pia, napitia matokeo mara kwa mara nikikusanya maoni tofauti kwa wenzangu ili kuhakikisha michakato inabaki bora na yenye kuleta matokeo chanya kwa shirika.

Inasaidia jamii yangu kwa kushiriki katika shughuli za kijamii kama usafi wa mazingira au kuchangia pale inapohitajika. Pia, hujitolea muda wangu kusaidia watu wanaohitaji, iwe ni kwa ushauri, kufundisha au kusaidia kazi za kijamii. Kwa kufanya hivyo, nahisi nachangia kujenga jamii yangu, mshikamano, upendo na maendeleo.

Kipengele cha wema nilichofanya kilikuwa kusaidia jamii jirani yangu aliyekuwa na shida ya kubeba mizigo nyumbani. Nilimsaidia kubeba vitu vyake adi kwenye chumba chake na pia kumsaidia kupanga bahadhi ya mambo yake. Kitendo hiki kilinifanya nijisikie furaha na kuridhika. Kwa sababu nilijua nilikuwa nimefanya jambo nzuri kwa mtu mwigine bila kutegemea malipo yoyote.

Napenda kushirekea siku yangu ya kuzaliwa kwanje ya karibu na ya furaha. Mara nyingi na familia na marafiki wa karibu. Nakumbuka sherehe yangu ya kuzaliwa nilio furaia zaidi ilikuwa nilipo kuwa na familia yangu nyumbani. Tukila pamoja, kucheka na kushiriki hadithi na kumbukumbu nzuri. Napenda keki ya chokleti au keki ya matunda. Pamoja na baadhi ya vyakula vyakupendeza kama samaki, hau wali, wakitawaya chakifamilia. Kwa siku ya kuzaliwa ijayo, ningependa kupokea zawadi inayo weza kunisaidia kujifunza kitu kipya au kitu cha matumizi ya kila siku. Kama kitabu, vifaa kufanyia kazi au kitu cha teknolojia.

Ndiyo, nimewai kuenda maonyesho ya sana na nimefurai sana uzoefu huo. Nilipenda kuona kazi za wasanii tofauti, aina mbalimbali za uchoraji, uchongaji na michoro ya kisasa. Maonyesho hayo yaliniwezesha kujifunza mitindo mipya ya sanaa, kupata msukumo ubunifu na kuelawa vyema jinzi wasanii wanavyo beba ujumbe kupitia kazi zao.

Wazo nililo nalo kwa siku ya leo ni kuanza siku kwa kupanga mambo yangu mapema na kuzingatia malengo madogo madogo ya kila shughuli. Napenda pia kutumia muda kidogo wa asubuhi kufanya mazoezi au kutafakari. Jambo linalonisaidia kuwa na nguvu na mtazamo mzuri kwa siku nzima. Zaidi ya hayo, nipo tayari kushirikiana na wenzangu na kufanya kazi kwa bidii ili kufanikisha malengo yangu ya kila siku.

Ndiyo, ninapenda sana kujaribu teknolojia mpya kwa sababu hunipa nafasi ya kujifunza na kufahamu mbinu mpya za kufanya kazi au burudani. Napenda kuangalia jinzi zana hizi mpya zinazoweza kurahisisha maisha yangu, kuongeza ufanisi kazini au kunipa njia mpya za kufuraia muda wa bure. Pia, kuna jaribu teknolojia mpya kunanipa, mskumo wa kubadilisha au kuboresha njia, ninavyofanya mambo ya kila siku.

Ndiyo, napiga kura kwa sababu ni naamini ni wajibu wangu kama raia kushiriki katika maamuzi yanayo athiri jamii na nchi. Kupiga kura, hunipa nafasi ya kutoa sauti yangu na kuchangia mabadiliko chanya. Pia, nahisi ni njia muhimu ya kuunga mkono demokrasia na kuwajibika kama mwananchi.

Chakula ninacho penda zaidi ni wali na kuku wa kupikwa kwa viungo vizuri. Napenda sana kukila nyumbani au wakati wa hafla za kifamilia kwa sababu ladha yake huwa tamu na yenye kunukia. Nakumbuka mara ya kwanza nikila nilipokuwa mdogo, nikipikiwa na mtu wa familia. Na tangu wakati huo, kimekua chakula changu cha kupenda. Nilielezwa kuhusu chakula hiki na wazazi wangu ambao walikuwa wanapika mara kwa mara nyumbani. Mara ya musho nilikuwa hivi karibuni na kila mara ninapokula hunifanya nijisikie furaha na kuridhika.

Nyama ninayoipenda zaidi ni kuku kwa sababu ni laini, rahisi kuandaa na inaweza kupikwa kwa njia mbalimbali zinazoongeza ladha. Na penda zaidi kula kuku ilichopikwa na viungo vya kawaida nyumbani au wakati washerehe za kifamilia. Kila wakati ninapokula nyama hii hunipa furaha na kuridhika, hasa nikishirikiana na familia au marafiki.

Kitabu ninacho kipenda zaidi ni Half of a Yellow Sun, Chachimanda ngozi Adiche, kwa sababu kinagusa hisia na kunifundisha kuhusu historya mapambano na maisha ya watu wa Nigeria wakati vita vya Biafra. Nakumbuka muhusika niliyempenda zaidi ni Ugu, mtumishi wa kijijini ambaye anaonyesha ujasiri, uaminifu na ukuwaji wa kibinafsi kupitia changamoto mbalimbali. Nilipendekezwa kusoma kitabu hiki na mwalimu wangu wa kiswahili ambaye alitueleza jinsi kitabu hiki kilivyo kuwa chenye maana na changamoto ya kifikra bila shaka, ningependa kusoma kitabu kingine cha mwandishi huyu Kwani kazi zake zinaandika kwa nguvu, zinaelimisha na kuhamasisha, kufikiri kwa undani, kuhusu maisha na historia.

Pendelea mazingira ya kazi yanayokuwa tulivu, safi na yenye mpangilio mzuri. Hii husaidia kushugulika na majukumu kwa ufanisi bila msongamano wa mawazo au kelele nyingi. Pia napenda mazingira ya kazi ambapo kuna ushirikiano mzuri kati ya wafanyikazi, heshima na motisha. Kwani hili hunifanya nijisikie kushirikiana na kuwa na bidii zaidi.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa kushiriki shughuli za kijamii kama usafi wa mazingira, mikutano ya kijiji au matukio yakisaidiana. Pia, najitolea muda wangu kusaidia watu wanaohitaji, kwa mfano, kuwasaidia watoto au wazee pale inapowezekana. Kwa kufanya hivyo, nahisi ninachangia kujenga mshikamano na maendeleo katika jamii yangu.

Nguvu zangu kazini ni nidhamu, uwezo wakupanga na kushirikiana vizuri na wenzangu. Nidhamu hufanya nimalizie kazi kwa wakati na kwa usahihi. Wakati uwezo wakupanga, unarahisisha kupanga majukumu na kuepuka msongamano wa kazi. Pia kushirikiana vizuri, kuna nisaidia kuunda mazingira ya kazi yenye mshikamano, kuhakikisha timu itafanya kazi kwa ufanisi na kufanikisha malengo ya shirika.

Pendelea kuwasiliana ana kwa ana na watu kwa sababu hunipa nafasi ya kuelewana vizuri, zaidi na kuona hisia za mtu mwengine. Hata hivyo, ninatumia pia simu na ujumbe wa maandishi pale inapohitajika, hasa kwa mawasiliano ya haraka. Kwa ujumla, napenda mawasiliano yaliyo wazi, yenye heshima na yanayojenga mahusiano mazuri.

Nahifahdi data yangu kwa njia ya mpangilio na usalama. Kwanza, ninaweka taarifa zote muhimu kwenye faili au programu maalumu ili sizipotee. Na mara nyingi, nafanya nakala rudufu ili kuhakikisha data aiaribiki. Pia, ninazingatia faraga kwa kutumia nywila na usimbaji fiche, hasa kwa data nyeti. Kwa mfano, kama ni taarifa za kazi au taarifa binafsi, ufikishwa kwenye kompyuta, zenye usalama au uduma za wingu ambazo zinakinga ya data.

Kawaida, usiku kabla ya kulala, napanga muda wangu kidogo wa kupumzika na kujiandaa kwa usingizi. Kwanza, nafanya shughuli za kila siku kama kuosha meno na kuandaa mavazi ya kesho. Kisha, mara nyingi nakaa kidogo nikisoma au kuangalia kwenye habari za simu, lakini si muda mrefu, ili nisije nikaleta usumbufu usingizini.

Napenda kuenda madukani wakati ambapo kuna utulivu na hakuna msongamano mkubwa wa watu. Mara nyingi nachagua asubui mapema au jioni kabisa kwa sababu ni rahisi kupata huduma ya haraka na kuzunguka madukani bila haraka. Pia, wakati huo hunipa nafasi ya kuangalia bidhaa kwa makini, kulinganisha bei na kufanya maamuzi bila shinikizo.

Mimi napenda aina mbalimbali za muziki, lakini hasaa pop na bongo flavor, kwa sababu zinanipa furaha na nguvu. Kwa pop, napenda wasani kama Ed Sheeran, huku kwa bongo flavor napenda Diamond Platnumz kutokana na nyimbo zake zenye midundo mizuri na maneno yanayoguza hisia. Napenda kusikiliza mziki wakati wa mapumziko, nikifanya kazi nyumbani au nikisafiri. Na pia jioni baada ya siku yenye shughuli nyingi kwani husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuleta utulivu. Nikiwa nikisikiliza wimbo wangu ninaoupenda nina hisia ya furaha, amani na mara nyingine huibua kumbukumbu nzuri au huchochea hamu ya kuimba pamoja naye. Kwa kifupi, mziki ni njia yangu ya kujibirudisha, kupumzika na kupata motisha mpya kwa siku inayofuata.

Kuwashughulikia wateja, napendelea kuwa mpole, mwenye subira na mwenye heshima kwa sababu najua kila mteja ana matarajio tofauti. Kwanza, nasikiliza kwa makini mahitaji au malalamiko yao bila kuingilia kati. Ili niweze kuelewa kikamilifu tatizo au ombi lao. Kisha, napanga suluhisho kwa haraka iwezekanavyo na kuhakikisha mteja anapata taarifa zote anazohitaji.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kusafisha choo Kwa sababu inahitaji muda na ni kazi yenye harufu isiyopendeza. Ingawa ni muhimu kudumisha usafi, mara nyingine inakuwa kazi ya kuchosha na isiyo vutia. Hasa baada ya siku ndefu ya shuguli nyingine. Pia, mara nyingine inahitaji kutumia bidhaa za kusafisha ambazo huweka mikono yangu kavu au kuumiza ngozi. Hata hivyo, najua lazima nifanye ili mazingira nyumbani yawe safi na salama.

Kinywaji ninacho kipenda zaidi ni chai ya asali na limao Kwa sababu inaladha nzuri, inatuliza na husaidia pia kuamusha hisia zangu kwa utulivu Kawahida, huchukua chai ya asubui wakati wa kuamuka au jioni ni kipumzika baada ya siku yenye shuguli nyingi Nilijifunza kuipenda kutoka kwa familia yangu, hasa mama yangu ambaye kila mara alitangeneza chai hii nyumbani na ni kunifundisha jinsi ya kuipamba kwa asali na limau Baada ya kunywa chai hii nahisi raha na amani ndani ya mwili, akili inakuwa tulivu na mara nyingine huchochea hamu ya kuendelea na shuguli zangu kwa mtazamo chanya. Kwa kifupi, chai hii si kinywaji tu, bali ni sehemu ya utamaduni na furaha yangu ya kila siku.

Napenda mambo mengi kuhusu mtaa wangu, lakini jambo kubwa zaidi ni utulivu na ushirikiano wa watu. Watu wa hapa ni wakarimu na wanasaidiana. Jambo linalofanya nijisikie salama na karibu na jamii. Pia napenda kwamba kuna huduma muhimu karibu na maduka, shule na usafiri, hivyo kunirahisishia maisha ya kila siku. Mazingira ya mtaa wangu ni safi na yana nafasi ya kupumzika, jambo linalofanya iwe mahali pazuri pa kuishi.

Iyo, mara nyingi mimi hununua vitu kutumia simu kwa sababu ni rahisi na kuno kunokoa muda. Kwa kutumia simu, ninaweza kuvinjari maduka, mtandaoni, kulinganisha bei na kusoma maelezo ya bidhaa kabla ya kununua. Pia, kununua kwa simu kuna raisisha malipo kupitia njia za kidijitali kama Mpesa au kadi za benki bila haja ya kubeba pesa taslimu. Hii pia hufanya iwe raisi kupata bidhaa ambazo si raisi kupata dukani.

Mchana ukiisha, napenda kupumzika kidogo na kuondoa msongo wa shughuli za siku. Kawaida, napumzika kuanzia karibu saa tano au saa kumi na moja au saa kumi na mbili jioni. Nikikaa nyumbani nikisoma, kusikiliza muziki au kuzungumza na familia. Mara nyingine, nafanya sherehe ndogo ndogo za jioni kama kula chakula kizuri, pamoja na familia au marafiki. Jambo linalofanya wakati wa jioni huwe na furaha na burudani. Kabla ya kulala, napenda kujiandaa kwa kufanya shughuli za kawaida kama kuosha meno, kubadilisha mavazi, na mara nyingine kusoma kidogo au kufuatilia habari tulivu ili akili yangu ipumzike. Nikiwa katika utaratibu huu wa jioni, nahisi amani na furaha kwani ni wakati wa kuondoa uchovu wa siku, kuungana na wapendwa na kujiandaa kwa usingizi mzuri usiku.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuunda mazingira ya heshima na ushirikiano. Kwanza, napenda kuhakikisha kila mshiriki anahisi kusikika na kuthaminiwa kwa kuwa maoni ya kila mtu ni muhimu. Mara nyingi, nafanya hivyo kwa kuhamasisha mazungumzo wazi, kuuliza maswali ya kila mmoja na kuhakikisha kwamba hakuna anayefungiwa mlango wa kutoa mawazo.

Mimi ninapendelea hali ya baridi kidogo kuliko joto. Kwa sababu, inafanya hisia za mwili kuwa tulivu na unakua na motisha ya kufanya kazi au shughuli mbalimbali. Hali ya baridi hufanya pia niweze kuvaa nguo zinazofaa na kustarehe bila kujisikia kupoteza nguvu kutokana na joto. Napenda baridi wakati wa asubuhi au jioni, hasa wakati wa kunywa kinywaji cha moto kama chai au kahawa. Kwani hufanya hisia za mwili kuwa za furaha na utulivu.

Napenda kucheza mpira wa miguu, kwa sababu ni mchezo unaonifanya nijisikie mwenye nguvu na furaha. Unanipa nafasi ya kufanya mazoezi ya mwili, kushirikiana na wenzangu, na kujifunza kufanya kazi kama timu. Pia, napenda kwamba mpira wa miguu hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya niwe na afya nzuri. Mara nyingi, naucheza wakati wa mpumziko au jioni nikikutana na marafiki, kila mchezo huwa na fursa ya kujifunza kitu kipya na kujiburudisha.

Ninapenda kula chakula chaki Afrika na chaki sasa, lakini hasa vyakula vya asili kama wali na mboga, samaki na nyama choma, napenda chakula hiki kwa sababu kinaladha nzuri, ni chenye lishe na hufanya nipate nguvu kwa shuguli zangu za siku. Maranyingi, nachagua chakula hiki wakati wa mchana au jioni, hasa nikiwa na familia au marafiki, kwa sababu chakula cha pamoja ufanya wakati wakula uwe wafuraha na burudani.

Ninapofanya kazi na timu mbali, napenda kutumia mawasiliano ya kidijitali na mipango ya kazi wazi. Kwanza, tunaanza kwa kuweka malengo na majukumu ya kila mshiriki wazi ili mtu ajue kinacho tarajiwa. Tunaweza kutumia zana kama Zoom, Teams, Southluck, kuwasiliana mara kwa mara, kushiriki taarifa na kufuatilia maendeleo ya kazi.

Inapo uyanisha kazi na maisha ya kibinafsi napenda kutumia mpangilio wa muda na mipaka wazi. Kwanza, nafanya ratiba ya kila siku ili nijue ni wakati gani wa kazi na ni wakati gani wa kupumzika au kushugulikia familia na marafiki. Pia, napanga kazi kwa kipaumbele, kufanya mambo muhimu, kwanza, na kuwacha yale yasiyo ya lazima ili kuepuka msongo wa mawazo.

Pia ninayoichukia zaidi kwa watu ni ukosefu wa heshima na ubinafsi. Napenda watu wawe wakarimu na wakiangalia hisia za wengine. Kwa sababu, ukosefu wa heshima huleta migogoro na kufanya mawasiliano kuwa magumu. Pia, ubinafsi au kutokushirikiana kunafanya niwe na hisia za kukosa msaada au ushirikiano hasaa katika timu au kwenye kazi za pamoja.

Penda mbwa zaidi kuliko paka kwa sababu ni wanyama wanaopenda kushirikiana na watu na huonyesha upendo wao waziwazi. Mbawa unifanya ni jisikie salama na pia hunipa furaha kwa uaminifu wao na ulinzi wanao toa. Pia, napenda kwamba mbwa wanaweza kufundishwa na kushiriki katika shughuli kama matembezi au michezo, jambo linalo nifanya niwe na mazoezi na brudani kwa wakati mmoja.

Mimi napenda kutumia kompyuta zaidi kwa kazi na elimu kwa sababu inaraisisha kupata taarifa na kufanya shughuli mbali mbali haraka. Kwa mfano, naitumia kuandika ripoti, kufanyia utafiti mtandaoni na kuwasiliana na wengine kupitia barua pepe au zanaa za mkondoni Pia, kompyuta ufanya iwe rahisi kupanga kazi, kuifadhi faili na kufanya maesabu au chambuzi wa data.

Mimi, napenda kutumia muda karibu masaa tatu hadi nne kila siku mtandaoni. Lakini huwa na mpangilio ili nisije nikachanganyikiwa. Sehemu kubwa ya muda huu utumika kwa kazi na masomo. Kama kuandika ripoti, kufanya utafiti, au kujifunza kupitia mitandao. Pia, napenda kutumia muda kidogo kwa burudani kama kusoma habari, kusikiliza mziki, au kuangalia video za kielimu au za kuburudisha.